Kumbe umejua kwamba nina wafanyikazi wenzangu basi sisi pale kazini huwa tunawasiliana kwa njia mingi tofahuti mojawapo ikiwemo ana kwa ana katika mikutano na pia huwa tunatumia mitandao kuongea kama vile whatsapp na kwa kutumia ujumbe mfupi

Wakati ninapokuwa na shida kazini kwa mara mingi mimi hutafuta usaidizi kutoka kwa wale wafanyikazi wenzangu ambao tunafanya nao kazi na ikibidi huwa pia huwa natafuta wale ambao wako na cheo cha juu ama wale ambao wanashiriki ama wanafanya katika sekta hiyo kwa mfano waalimu wenzangu.

Je unafahamu kwamba mimi ni mzuri mtu mzuri sana kwa kulinda saa mimi ni mlinda saa na kile kinachonisaidia ni kwamba huwa nahakikisha kwamba nina saa ama simu yangu ambayo huitumia kuangalia na kupima wakati wangu na pia napenda kuandika vitu chini ili nitumie muda mchache sana kukamilisha kazi hizo.

Unafahamu kwamba mimi ni mkulima naelewa kwamba asali hutoka kwenye nyuki na mimi katika shughuli zangu za ukulima pia huwa nafanya ufugaji wa nyuki ambao hunipa asali ninayoitumia kama chakula na dawa pia ya magonjwa kama kikohozi.

Kusema kweli kifaa cha teknolojia ambacho naweza kosa amani wakati sina ni simu ama tuseme kipakatalishi. Hivi ni vyombo ambazo hua natumia katika shughuli zangu za kuwasiliana moja kwa moja na watu wengine na pia katika shughuli za kipesa.

Mimi hutumia muda wangu bure kwa kujishirikisha katika michezo kama kucheza mpira ama mbio wakati mwingine pia mimi hufanya shghuli ya kusikiza muziki wangu ambao nauenzi wa reggae na pia huwa naenda matembezi mafupi kama ya jioni wakati hakuna jua ama niende kazoezi ka jioni ama kutembelea mito kukwea milima na misitu.

Rangi ninayoupenda kwa ukuta ni rangi ya zambarau ama ukipenda kwa lugha ya kizungu rangi ya purple rangi hii huvutia sana na pia ni rangi ambayo haishiki uchafu kwa haraka kando na hayo ni rangi ambayo huleta manthari ya amani katika nyumba.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni ule wakati ambapo nili hitimu kama mwalimu kwa kupata stashahada yangu inayo dhihirisha kwamba nilienda chuoni na nikasoma na nikatimia kuwa mwalimu hiyo ndio tukio ambalo hunifurahisha sana maishani mwangu.

Mazingira ya msituni hunipendeza sana na harufu ya miti tofauti tafauti maua tofauti tofauti ambayo yanatoka kwa miti kadha wa kadha hunipendeza sana na wakati ambapo mimi hupenda kutembea msituni ni wakati kuna jua kali ama wakati wa jioni na pia mimi hufurahia kuona wanyama kama ndege wakiimba.

Kazi ya kushirikiana kazini sisi huhakikisha kwamba kwa mara mingi uamuzi wote unahusisha maoni ya watu wote kwa hivyo maoni ya kila mtu huwa yanatiliwa maanani sana kando na hayo pia huwa tunahimiza kitu cha umoja wa timu kwamba tufanye kazi pamoja.

Somo nililopenda shuleni ni somo la kingereza ama ukipenda king'ong'o, hili ni somo ambalo nilikuwa nalielewa sana vizuri na pia kwa wakati mwingi katika mitiani yangu niliweza kuibuka mshindi mara wakada wakada hata katika mitiani ya kitaifa.

Nashtuka sana kwamba mbona umejua napenda kofia kwa maana hata wakati ninapozungumza sahii nimevaa kofia nyeusi na nyeupe kofia hunisaidia wakati mwingi kujuzuia kwa miale ya jua, kando na hayo pia hunizuia na kunitoa vizuri sana.

Mimi hushiriki katika jamii yangu kwa shughuli za kijamii kama za kupashwa tohara na shughuli za pamoja kama vile ya harambee wakati wa misiba kama matanga na wakati pia wa kusherehekea kama harusi. Kando na hayo pia katika baraza za jamii pia mimi huhakikisha kwamba nahudhuria na mikutano ya kifamilia pia.

Kile kinachofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ni kwamba watu wote wanauwezo wa kufanya kazi kwa uhuru na pia watu wote kazi ambayo wanafanya wanalipwa na amani pia ni kitu ambacho uhakikisha kwamba mambo yanenda sambamba pale kazini bila kusahau umoja wa wafanyakazi.

Kila siku mimi hutumia njia ya usafiri ya miguu kwa mara mingi huwa natembea maana pahala ambapo ninafanya kazi si mbali. Kando na hiyo mimi hutumia baiskeli kwa mara nyingi kwa maana hiyo ndiyo njia naiona kwamba ni nafuu na ninaweza kumudu kulingana na kipato changu.

Licha ya kuwa uwezo wa kurudi kijana haupo ningependa sana kurudi ujana na hii akili ambayo ni nayo ama yale ambayo nimegundua na pia ndiposa niwe na uwezo wa kurekebisha makosa niliokuwa nikifanya kitambo katika umri huo.

Tabia ya watu inayochukiza ni pale ambapo watu hawana uwezo wa kuheshimu heshima ni kitu ambayo ni cha muhimu sana katika jamii. Iwapo watu watafika mahali kwamba heshima imepotoka hakuna adabu basi ni jambo ambalo linachukiza sana.

Nimewahi kuona bahari hindi ambayo inapatikana katika sehemu za pwani ya Kenya. Ni bahari ambayo huvutia kutokana na maji yake na pia mchanga mweupe unaopatika mahali pale huvutia watalii na watu kadhaa kutoka sehemu mbali mbali za dunia.

Ambapo nilikuwa mdogo nilipenda kucheza chombo hiki wakati tulipokuwa tukiimba nyimbo zetu za utotoni, na pia katika sherehe mbalimbali kama harusi ama zile za kuzaliwa kwa mtoto.

Ndoto yangu kubwa ni kwamba ningependa niweze kubadilisha uso wa familia yangu ama uso wa boma langu na pia. Maishani nije kuwa mtu ambaye anaheshimiwa na mtu ambaye ana uwezo wa kusaidia wengine, mtu ambaye anaweza pia kuwa kiongozi katika jamii.

Mimi hupenda kwenda madukani mara mbili ama mara mbili kwa wiki kwa hivyo katika mara mbili hii huhakikisha kwamba nanunua vile vyote ambavyo navihitaji kwa muda juma moja ama majuma mawili na jambo hili hufanyika wakati wa jioni sana sana kwa hivyo.

Mimi huwa ninakula popcorn ila sio kwa mara nyingi na kusema kweli ningependelea kula njugu ama soya binzi badala ya popkoni kwa vile hivi vingine vinanishibisha kuliko popcorn.

Napenda chakula chenye ladha ya mafuta kidogo na chumvi ya sawia. Chakula hiki pia kikiweza kuweka na viambata kama nyanya na vitungu pia huwa na ladha tamu na ya kuvutia. Chakula kizuri pia ni kile ambacho kinanukia vizuri ili kuleta hamu.

Mimi hununua vitu kwa kutumia simu. Kwa mfano mimi hununua cryptocurrencies ama dollar kwa kutumia simu yangu. Licha na hayo pia mimi hununua vitu mitandaoni. Tuseme kwa kutumia app kama ya jumia ama ya kilimall. Naweza pia kununua vitu kama nguo, viatu ama elektroni.

Napendelea mazingira ya kazi ambapo kuna amani na utulivu na kila mfanyi kazi ana uwezo wa kufanya kazi yake kwa amani na kwa utulivu na pia mazingira ambayo kazi baada ya kazi nao wale nao pia walifanya kazi pia nao wanaweza kupata mshahara.